Je unapenda kujaribu teknolojia mpya. Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Hata sasa hivi tukiongea ukiweza kuja kwangu utapata kuwa ni naaina mingi sana ya teknolojia. Kama vile televisheni simu kabeti friji na pia wi-fi. Kujaribu teknolojia imenisaidia sana kuweza kujifunza mambo mingi. Kama vile kazi ni sasa, mimi ndiye na ye tegemewa kutengeneza bidhaa na vifaa fulani vya teknolojia kwa sababu nimeweza kuzielewa vizuri. Pia, kujaribu teknolojia inasaidia sana kwa kuwa inarahisisha kazi zingine. Kuna kazi ambayo ungeweza kufanya kwa mkono na ingeweza kukuchukua muda mrefu, lakini mtu ukiweza kuzifanya kwa kutumia teknolojia, itaweza kuchukua muda mfupi na kwa hivo kurahisisha iyo kazi.

Niambie kuhusu filamu yako unayo ipenda zaidi. Mimi ningesema kuwa filamu yangu ambayo naipenda zaidi ni filamu ambayo inaitwa Money Heist Money Heist ni filamu ambayo ilitoka miaka nne ilio pita. Ni filamu nzuri sana ambayo wahusika wake ni kama vile kina professor Nairobi, Tokyo na wengine. Ni filamu ambayo inahusu kikundi cha watu ambao waliungana kisha wakaenda kuupora pesa kwenye benki. Baada ya kuupora hiyo pesa pia walipanga njama nyingine na wakaenda kuiba vifaa vingine kama vile medali ya gold na pia ya diamond. Filamu hii nimeweza kuipenda sana na nimerudia marambili kuitazama. Mara ya kwanza nikitazama nilikuwa katika chuo kikuu na niliweza tena kuirudia mwaka iliopita kwa sababu niliipenda sana.

Mkate wa aina gani unapenda. Mimi kuna aina mbili ya mkate ambayo ninapenda sana. Hii ndio mkate ninanunua kila siku ili niweze kula na familia yangu kila asubuhi kabla ya kuondoka kwenda kazini. Mkate ya kwanza ninayoipenda inaitwa united. Ni mkate ambayo imetengenezwa na kampuni ya falcon na ni mkate mzuri sana. Ina vipande karibu kumi na nne na ina ladha mzuri sana. Mkate aina ingine ya mkate ambayo naipenda inaitwa festive. Ni mkate ambao umetoka karibu miezi mbili iliyopita na imeweza kujulikana na kusemekana kuwa ni mkate mzuri sana. Hii mkate sana sana inauzwa shilingi hamsini na tano. Pia, nilipenda hii mkate kwa kuwa kuna vile imetengenezwa vizuri na huwezi kuisikia kama imekauka.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala. Kwangu ni napofika kutoka kazini. Kitu cha kwanza ambacho nafanya ni kuingia kwenye bafu na kuweza kuoga. Napenda sana kuoga ni napofika ili niweze kutoa uchovu na jasho ya siku ili niweze kujihisi nipo vizuri baada ya kuoga mimi huanza kutengeneza chakula changu cha jioni. Huku chakula ikiiva huwa napenda kutazama taarifa sana sana ya saa tatu usiku. Baada ya kukula natazama pia taarifa ama filamu moja kabla kuelekea kwenye chumba cha kulala. Ninapofika kwenye chumba cha kulala natafuta kitabu na niweze kusoma karibu kurasa tano ama sita kabla ya kulala. Napenda kulala mapema karibu saa kumi na moja ili niweze kuamkia asubuhi mapema na niende kazini mwangu.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Mimi ningesema kuwa ni napenda sana vyakula vyajadi. Na moja ambayo katia vyakula vyajadi ambayo napenda sana kula ni uji. Uji ni chakula ambayo iliweza kuanzisha ama kufika njini yetu miaka karibu sitini iliopita. Ni chakula ya jadi ambayo inamuimu mwingi sana katika mwile. Sana sana. Uji ni chakula mbayo utumiwa asubui ama kabla ya saasita. Kwetu tumezoea kupaa kuwapa watoto uji lakini pia watu wazima wanaweza kunywa uji. Uji ni chakula mbayo inawapa mwili nguvu na pia uwezo kupata nguvu ya kupata kazi. Pia ukiweza kutazama katika mashule mingi mjini mwetu wanafunzi wengi hulishwa uji kila siku.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mimi nitasema kuwa napenda mwezi wa julai hii ni kwa sababu mwezi huu unakuanga mwezi ambao umetulia na huwezi kupata mvua mingi ama jua mingi. Ni mwezi ambao unabaridi mingi. Linakusaidia mtu kuweza kutembea nje. Hususan wakati ambao umechoka na utaweza kutoa uchovu. Pia napenda mwezi huu wa julai kwa sababu pia ni mwezi ambao mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa. Katika mwezi huu mimi hupenda kuomba ruza kazini ili niweze kuenda likizoni pahali popote ambapo nataka. Pia julai ni mwezi mzuri kwa kuwa utapata kuwa mimea inamea vizuri kwa kuwa jua haiwaki sana na mimea haiwezi kuchomeka.

Mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini Mimi binafsi nina mafanikio mingi sana ya kazini ambayo ni na yadhamini. Kwa mfano na dhamini sana kuweza kushinda tuzo la mfanyikazi bora wa mwaka. Mwaka ulio pita niliweza kutia bidii sana lakini sikuweza kuepuka mshindi wa tuzo hilo la mfanyikazi bora wa mwaka niliweza kuepuka nambari ya tatu huku nikitanguliwa na wenzangu wawili ambao ni james na reagan. Mafanikio yangu ambayo nayadhamini zaidi huu mwaka. Ninataka niweze kufanya kazi yangu kwa bidii ili niweze kupewa cheo, niongezewe cheo na pia niweze kuongezewa mishahara wangu. Ninapo fanya hivo ninawakika kuwa ninaweza kutokea au kushinda tuzo hilo la mfanya kazi bora.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu mimi ningesema kuwa mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye namfahamu ni mchezaji ambaye anaitwa lebron james. Huyu ni mchezaji wa asili ya Afrika na pia anacheza njini marekane. Mchezaji huyu ana miaka thelatini na tano na ameweza kuchezea timu yake kwa miaka nane ingao ana miaka mingi, hadi sai bado ana uwezo wa kucheza na kushinda mechi mingi sana na kusaidia timu yake kushinda tuzo. Kijana huyu ameweza kushinda tuzo mingi ya kibinafsi ususan kwa kufunga mabao mingi. Mwaka uliopita aliweza kuepuka kama mchezaji bora duniani wa kikapu. Na aliweza kutunukiwa zawadi ya mchezaji bora duniani.

Nje umewahi kununua tikiti za tukio naam mimi ni mtu ambaye nimenunua tikiti za tukio mbali mbali kwa mfano mwaka uliopita mwezi wa kumi tulikuwa na michezo ya mipira ya afcon ambazo zilikuwa zinachezwa nchini yetu kenya niliweza kununua tikiti mara mbili ili niweze kutazama mechi ya kenya dhidi ya senegal. Pia niliweza kununua tikiti lingine wakati Kenya walikuwa wanacheza na timu ya Tanzania. Baada ya kununua tikiti, huwa napenda kutazama mpira au pia kunywa vinywaji katika eneo hilo. Pia nimeweza kununua tikiti ya kwenda kutazama waimbaji, wakishuhudia na kuburudisha watu waliohudhuria. Huu ulikuwa mwezi uliopita siku ya ishirini na tano ambayo ni sikukuu. Niliweza kununua tikiti ya kwenda kushuhudia mwimbaji eko na akiwaimbia waimbaji.

Ungependa kurudi ujana? Naam, mimi nitasema kuwa ningependelea sana kama ningeweza kupewa uwezo wa kurudi ujana. Ujana ulikuwa wakati ambao ulikuwa mzuri sana na pia hizo miaka dunia bado haikuwa imebadilika kama kisasa. Ujana wangu ulikuwa miaka karibu ishirini uliopita. Wakati hizo, akukukuwa na teknolojia kama vile simu, televisheni na pia mbinu mingi ya usafiri. Wakati huo, mbinu ya usafiri ulio kuwa ilikuwa tu gari na pia dege. Akuku kuwa na mbinu kama vile pikipiki ama baiskeli. Ujana ulikua wakati mzuri sana mtu ungeweza kufanya maneno yako bila aibu yoyote kwa kuwa ulikua mdogo na hukua umefahamu kuna kitu inaitwa aibu. Pia, ningeweza kuupewa uwezo wakurudi ujana. Ningefanya mambo kwanjia tafauti na niweze kurekebisha makosa ambazo niliweza kufanya wakati huo.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Mimi niliweza kujifunza kujifurahisha kwa njia ya kutumia vinyweo. Kinywaji ambacho napenda na ambacho hunipa furaha sana ni kinywaji cha tusker. Hii ni kinywaji ambacho imetengenezwa kutoka mahindi na miwa. Ni kinyuachi ambacho kina kiasi kidogo ya pombe. Inaponifanya nilewe, mimi huhisi vizuri sana na ninahisi nina furaha mingi. Kila mara ninapokunywa, ninahisi furaha hadi ninaanza kupiga densi kwenye klabu ambapo nimekunywia.

Unapendelea shati au tishati. Mimi ningesema kuwa napendelea shati wakati wa wiki ambapo na stahili kuenda kazini. Kazini napofanya aturuhusiwi kuenda na tishati. Ndiyo maana siku zote za wiki napenda kuvaa shati. Na pia shati inaendana sana nikivaa na suti yangu na pia na vyatu ya rangu. Wakati nipo wikendi au wakati wa likizo, napenda sana kuvaa tishati kwa kuwa ina kufanya mtu hujihisi uko vizuri na pia usihisi joto mingi pia wakati ninapofanya kazi zangu za shambani ama kusafisha nguo napenda sana kuvalia tishati ili nisihisi nimefinywa na nguo. Umuimu tena wa tishati ni kuwa ni raisi kuiosha ukijaribu kulinganisha na shati.